Unashambuliaje tatizo kazini? Ninapokuwa kazini bwana tatizo mimi ninapo gundua kwamba ili ni tatizo ama ni changamoto. Ama kitu ambacho chochote kinaitaji utatuzi. Na akili yangu inabidi itumike. Namna bora ni kupeleka nguvu zangu zote pale. Na mawazo yangu yote pale. Na muda wangu wote pale ili kuweza kushambulia lile tatizo. Hivyo ninahakikisha kwamba siliachii nafasi ili liishe kwa wakati. Na pia nitakapoona kwamba hili tatizo ni kubwa sana. Nalinaitaji nguvu ya ziada. Basi mimi binafsi huwa natafta wenzangu ambao tunaweza kushirikiana, kuweza kupambana kwa pamoja, Kushare mawazo, kupeana mawazo, tofauti, tofauti ili tuweze kulikabili tatizo hilo na mara nyingi tumekuwa tukishinda. Kwa namna hiyo ambapo tunashambulia tatizo kwa nguvu sana na kwa ari sana na kwa kasi sana ili tuweze kushinda.

Mafanikio gani umeyapata kazini? Mimi bwana kazini nimepata mafanikio mbali mbali. Kuna mafanikio tofauti. Kwanza, kuna kupanda cheo. Pili, kuna mafanikio ya kuongezwa mshahara. Tatu, kuna mafanikio ya kukua katika ujuzi. Nne, kuna mafanikio ya uongozi. Na haya mafanikio yote yamekuja kupamba maisha yangu. Hakika naamini nime sio sio nguvu zangu tu hata na washirikiana nao. Wamekua msaada mkubwa na sehemu kubwa wamenisaidia sana sana sana. Na nashukuru kwa watu kwa sehemu ya timu nzima ambayo mimi nimekua nikifanya nayo kazi. Kwa sababu kuna mambo nimejifunza kutoka kwao na kuna mambo nimejifunza kutoka kwangu. Lakini kwa yale nilijifunza kutoka kwao yamekuja kuchangia na kunipa ujuzi na uzoefu ambao umenipelekea mimi kupata haya mafanikio ambayo nimeyapata kazini. Kwa kweli ninafurahi sana.

Nyama gani unayoipenda zaidi? Kiu kwa zaidi sana sana sana mimi napenda nyama ya kitimoto. Napenda kula nyama ya kitimoto ama wazungu wanaita pork. Nyama ya ngurue ni nyama moja tam sana. Ikiroastiwa ikiwekwa wekwa na viungo fulani fulani hivi nathani ata we mwenyewe unaelewa ni nyama moja tamu mno na inavutia na kiuhalisia mimi kama mimi siwezi kuishi bila kula iyo nyama kwa kweli maana ni tam sana na inanivutia na ninapenda sana kula ii nyama. Yani ni nyama moja ya kipekee alafu laini nyama ya ngurue. Ni nyama ambao naipenda sana. Yani nikisema naipenda naipenda kutoka katika moyo wangu katika kilindi ndani kabisa ya moyo wangu. Kwenye shina kwenye kilindi cha moyo wangu. Ndivyo navoipenda ii nyama ya ngurue.

Ni stadi gani muhimu kwa kazi yako? Kwa kweli studi zipo nyingi lakini studi ya kwanza ni uwezo wa kutumia kompyuta. Hii studi ni muhimu sana nikiweza kutumia kompyuta. Basi ninaweza kufanya mambo mengi sana na kukamilisha vitu vingi sana kwa wakati na kazi nzima mimi nategemea matumizi ya kompyuta kuweza kutoa matokeo. Kwa maana hio bana kwa studi hii, ninajifunza mengi, ninaona mengi na natoa matunda na matokeo mengi kwa kutumia studi hii.

Niambie kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu. Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ambaya kwanza nimtaje. Anaitwa Michael Jordan yeye ameshastahafu. Unaweza kushiriki ni nani mchezaji bora wa mpira wa kikapu? Hiyo hiajifichi ni Michael B. Jordan ama Michael Jordan ambaye amechezea Chicago Bulls. Mchezaji bora sana mbele ya macho yangu sikumshudia lakini kutokana na utandawazi hivi sasa naweza nikaoana video zake akiwa anacheza. Labda unweza kueleza kwanini ni mchezaji kueleza ni kwanini unampenda mchezaji huyu? Nampenda mchezaji kwa sababu nyingi nyingi mojawapo ikiwa ni kwamba anajituma na anaubora katika kazi yake. Je unakumbuka mchezo wa ajabu uliuona akicheza? Hapana kwa sababu sikuangalia mchezo mzima, lakini nimeangalia vipande vipande va video na kuona alivyokuwa akivifanya. Ugependa kueleza ni ujuzi gani unamuona akiwa nao? Ujuzi ni kwamba anapoushika mpira uwezo wake wa kuenda kufunga vikapu. Kuingiza vikapu ni ujuzi mzuri sana. Unahisi nini wakati unamuona akicheza? Ninaporudia kuangalia zile video zake za wakati wake akiwa anacheza hakika naona furaha na bashasha mwili unachangmka na akili.

Jee, unaweza kuishi siku moja bila teknolojia hapana kwa kweli ni ngumu sana kwa mimi kuishi bila teknolojia kwa sababu kwa ulimwengu wa leo na utendawazi tulio nao. Teknolojia ni kitu ambacho kina rahisisha sana maisha ya mwanadamu hivyo kujitenga na teknolojia katika siku yangu ni kufanya maisha yangu yawe magumu wa mfano ninapoitaji kuwasiliana na watu wa mbali. Bila teknolojia itanibidi, nisafiri. Lakini kwa teknolojia ninaweza kupiga simu na tukaongea na kwa mfano labda nafanya biashara na watu wa mbali. Nitafanyaje bila ya teknolojia na nikiwa na teknolojia inanirahisishia hivyo naweza kuwapigia simu ama kutuma malipo na kukamilisha biashara.

Kumbukumbu ya kutisha kiukweli mimi na kumbuka tale ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano mwaka jana. Kama taifa la Tanzania kuna mauaji ma kubwa sana ya watu ya lifanyika. Inasemekana ni zaidi ya watu elfu kumi. Iyo ni kumbukumbu ambao kiukweli mimi na nitishia na nisingependa kuizungumzia.

Chakula cha kigeni nimewai kujaribu ni kitimoto ya kichina. Ni kitimoto ambayo imeetengenezwa huko na wachina. Hata sisi tunayo lakini namna hili kitimoto ilivyoandaliwa ni utofauti kidogo. Kiukweli imenisumbua sana sana sana nilipoiona. Na nilipata taabu kuweza kuitumia kitimoto hiyo ilinishinda kwa kweli. Lakini pia nilishawai kukaribishwa kujaribu kula chura. Lakini sikuweza kwa sababu si utamaduni wetu. Sisi kula chakula ambacho ni chura. Apana kwa kweli nilishinda. Na pia nilisha ona watu unakula mende. Mende wengine watu kutoka zambia wanakula washa washa. Ivyo vyakula mimi nilikataa. Lakini kitimoto ya kichina nilijaribu. Na ilinishinda.

Ni rangi gani unayoipenda zaidi na unaiona wapi? Rangi ambao naipenda zaidi na kwa kweli ni rangi nyeusi na kila ninapoitazama inanivutia. Inakukumbusha nini? Rangi nyeusi kwa kweli mimi inanikumbusha kuwa mimi ni mwafrika. Kitu chochote unachomiliki cha rangi hiyo? Ninamiliki nguo nyeusi ikiwa ni kaptura na tishati za rangi nyeusi. Inakufanyaje uhisi? Najisikia raha, najiona nimependeza, ni rangi ambayo inanivutia na kila nikiitazama kwa kweli sio rangi ambayo naweza nikaacha kuipenda kirahisi. Ni wapi unaona rangi hii mara nyingi zaidi? Sehemu tofauti tofauti ninapotoka nje watu wengi sana naona wamevaa hii rangi kwa maana hiyo. Na hiyo na sana rangi nyeusi.

Ulifanya nini asubuhi hii? Uli amka saa ngapi? Niliamka mapema kabisa saa kuminamoja na nusu, hiyo ndo muda ambao niliamka kulikuwa hali kabaridi-baridi wakati huo majira ya saa kuminamoja na nusu. Ni kitu gani cha kwanza ulifanya baada kuamka? Nilifanya maombi, nilisali sana, nilisali sana, nikashukuru kwa kuweza kuiona hii siku, hakika, ni siku njema katika mwaka elfu mbili na ishiri na sita. Ulikula nini kwa chakula cha asubuhi? Kwa chakula cha asubuhi kwa kweli mimi nili pata ukwaju juisi ya ukwaju ama masharubati ya ukwaju pamoja na nyama ya kitimoto liyokaangwa na kutiwa asali. Hivyo Uliendaje kazini au kuanza siku yako? Leo sikuenda kazini. Niliamua kubaki nyumbani kuweza kumalizia likizo yangu. Ulihisije asubuhi hii? Aah, nilihisi raha sana. Nilifurahi, ni asubuhi moja njema tulivu ambayo akili yangu haina mawazo sana. Basi ni kama hivyo.

Uwezo gani ungependa kuwa nao, ningependa kuwa na uwezo kutengeneza mifumo ya kielektroniki kwa kasi sana. Kwa sababu mimi ni mbobezi wa tehama na mifumo ya elektroniki. Ni migumu, na wakati mwingine ni miepesi lakini ni migumu sana inaitaji utulifu wa akili. Ilikuweza kutengeneza mfumo ambao utafanya kuwa kichochezi cha ukuwaji na uzalishaji mkubwa katika biashara. Kwa manayo ningependa sana kuwa na uwezo huo. Lakini pia sio huo pekee yake ningekua na uwezo wa kuongea mbele ya uma. Unajua kuongea na mtu moja, nitofauti kuongea na watu elfu moja. Kusimama pale na kuongea mbele ya uma kama wana siasa hua tendaji wakuu wa taasisi, tofauti tofauti wanavyofanya. Uwe ni uwezo ambao ningependa na ninaufanyia kazi, ninajifunza taratibu taratibu ya kwamba ninajijenga kwa wakati huu. Hivyo ningependa sana kuwa na uwezo huo.

Umewahi kusafiri wapi mahali pazuri. Haa niwe mkweli mahali pazuri ambako mimi nimesafiri. Ntasema mkoa wa mbea na mkoa wa Arusha hii ni mikoa miwili ambayo nimesafiri ni pazuri sana. Pazuri kwa sababu gani. Kwanza hali ya hewa ambayo iko pale ni yenye kuvutia na kupendeza kwa kweli. Napata mvuto wa hali ya hewa. Najiskia vema kabisa. Najiskia vema sana yani Rasa.

Unapenda nini kuhusu shilika lako? Kuhusu shilika langu, mimi napenda vitu vingi sana. Kwanza, misingi yao ya utendaji wa kazi na mambo ambayo wamejiamua kuamini kwamba haya ni mambo ya thamani ya msingi. Maadi wafanya kazi wanavyojaliwa. Kiwango cha mishara wafanya kazi wanaolipwa umakini wa michakato yao ya kikazi ivi vitu mimi vina nivutia sana. Lakini pia ni shilika lenye msimamo ambalo alishiliki mambo yasio ipendeza jamii. Maswala ya rushwa maswala ya wizi wa fedha lenyewe limeshikilia, sheria, za nchi zinavyo sema. Kwa maana iyo mimi hili shilika linanivutia sana na haswa haswa iyo namna wafanya kazi wanavyolipwa mishara mikubwa kwa mfano mfanya kazi wa chini kabisa anaeza akapokea milioni tatu na nusu kwa mwezi mimi napenda sana.

Je, umewahi kufuga mnyama? Swali zuri sana hili. Ndiyo, mimi nimewahi kufuga mnyama, nimewahi kufuga mnyama aina ya sungura. Ni wanyama ambao nilikuwa nafuga kwa ajili ya nyama. Pia ni watam sana nilikuwa napenda kula nyama yao. Na ilikuwa inanivutia kwa kweli. Nyama mwingina ambaye nimefuga ilikuwa ni mbwa. Huyo nimefuga kwa ajili ya ulinzi. Nisipitie changamoto kwa sababu, nimekuja kugundua ya kwamba unapoishi eneo la kujitenga kuna viumbe vingi kama nyoka, kama wezi lakini ukiwa na mbwa anakuhakikishia ulinzi na usalama. Na kama kuna hatari usiku atabweka sana. Hiyo hatari itaweza kukimbia kwa maana hiyo mbwa bwana, ni kiumbe ambacho mimi nimependa sana kukifuga na sungura kwa ajili ya nyama kwa hivo bi kweli nimeshawahi kufuga.

Unapenda chakula kitamu. Kwa kweli mi bwana nisiwe mwongo napenda sana chakula kitamu. Kwa mfano Biryani Biryani la kuku biryani la mbuzi na mayai. Ukitoa biryani la kuku ama biryani la mbuzi. Kuna chipsi mayai ama vibanzi mayai na sharubati ya ukwaju. Alafu kuna pilau ambalo limewekwa kuku. Pilau kuku mimi mimi napenda sana kutumia hivi vyakula. Niwe mkweli tu. Lakini kitu kingine ambacho napenda. Ni juisi ama sharubati ya rozera au sharubati ya maembe. Napendezwa sana, napendezwa sana. Na hivi vyakula. Mi ni mpenzi sana wa vyakula. Nakula kwelikweli yaani mpaka naanza kuongezeka uzito.

Changamoto gani unakutana nazo kazini? Kazini nakutana changamoto mbali mbali niwe mkweli. Kwanza kuna watu ambao nafanya nao kazi tabia zao. Kuna watu ni wahuni, kuna watu ni wana maneno maneno, wambea. Na pia kuna watu ambao wao ni wachonganishi saa zote. Lakini pia, ukitoka katika ngazi ya watu, unawezo ukapanda ngazi ya juu ambapo ukakutana na mabosi. Kuna mabosi wao wana visirani tu, ye ufanye jambo zuri, ufanye jambo baya, ye yupo kukukandamiza. Na hajali maslahi yako, hajali afya yako ya akili, hajali ukuaji wako, muda wote atakupa changamoto. Na utapitia changamoto kwelikweli utapata taabu, sasa hii kitu sio nzuri kabisa ukija kuangalia kiuhalisia Haipendezi. Haipendezi kabisa. Sawa.

Je, unapenda muziki wajadi? Ndio mimi napenda muziki wajadi na nimekuwa nikiusikiliza tango mtoto kuna wasani tofauti tofauti nimekuwa nikiwafuatilia kwa mfano msanii mmoja anaitwa one star, one star bwana yeye kwenye video zake za muziki wajadi kuna machatu machatu mavitu mengi ajabu ajabu yanafanyika mle lakini tulikuwa tuna mtumgea etuwa mlisho mpoto. Anapenda kutembea peku peku. Una ya naimba nyimbo nyingi nyingi za jadi mwendani utasikia kuna ala tofauti za muziki. Kama zumari, zeze. Vikiwa vina pigwa mle ilikuweza kutengeneza mziki wa jadi na ngoma kama ngoma. Ni mziki mzuri sana. Wakinipia kabila la wangoni. Mziki wao wa jadi ni mzuri. Na unavutia sana. Una mahathi mengi sana. Ya kia Afrika.

Ujuzi gani unahitaji kuimarisha? Kwa kweli mimi, ujuzi ambao ninahitaji kuimarisha ni uwezo wangu wa kutengeneza aplikesheni za kielektroniki. Huu ni ujuzi ambao ninafanyia kazi na naamini utakuja kuwa imara kadri muda unavyozidi kwenda. Lakini ujuzi mwingine bwana ni kuweza kutengeneza matangazo kwa sababu nimekaa nimegundua kichwa changu kina akili nyingi sana. Nina uwezo wa kutengeneza matangazo kiasi kwamba makampuni kama Coca-Cola na Pepsi yakashangazwa na wakaweka fedha nyingi sana. Kwa maanayo ujuzi huu bwana wa kutengeneza matangazo, nataka kuimarisha niwe mbobezi ili niweze kutengeneza matangazo ya kampuni kubwa kubwa na bidha kubwa kubwa na kuzihakikishia hizo kampuni mafanikio lakini na mimi nifanikiwe kwa kupata kiasi kikubwa cha pesa.

Unashambuliaje mabadiliko kazini? Sasa bana mabadiliko yanavyokuja kwanza, mabadiliko yakija kazini yanakuja na namna nyingi ambapo wengi hatupendi mabadiliko. Lakini kuna njia tofauti tofauti. Njia ya kwanza kwanza ni kukubali. Kukubali kwamba kuna mabadiliko yametokea. Hivo unaanza na wewe kuishi mabadiliko hayo mapema sana kwa sababu kadri unavyozidi kukataa ndivyo unavyozidi kujiumiza. Namba mbili, kujifunza kuhusiana na mabadiliko hayo. Mabadiliko hayo ni yepi? Chanzo chake ni nini? Yanakwenda kuathiri nini? Madhara yake kwako ni yapi? Alafu namba tatu, ni kufuata maelekezo ya ungozi juu ya mabadiliko hayo. Ukifuata uongozi unaelekeza nini na ukafuata hizo sheria basi, utakuwa katika mstari salama, lakini na la mwisho kabisa ni wewe kuanza kuyatekeleza sio kuongea tu.

Ni lengo gani la muda mrefu unalokazini. Lengo la muda mrefu ambalo ninalo kazini buwana ni kutengeneza mafetha mengi mahela, madolari, na pia lengo lingine ni kuwa nafasi za juu kabisa pale. Nikae pale niweju ya mabosi zangu. Wote wawa nitumikie mimi ilo ni lengo muhimu sana. Kwa sasa hivi wawali juu lakini mimi nimekaa chini napanga mipango yangu ya kufanya mapinduzi. Ni tengeneze heshima, ni tengeneze jina, ni tengeneze feadha nyingi sana. Kwa mana hili lengo bwana ninalifanya kazi kila siku juwa linapo chomoza. Kila kuna pokucha mimi naanza kufanya kazi yangu kwa ustadi, uchunguzi wangu, upelelezi wangu na najua mwisho wa siku ili lengo la mimi kukaria nafasi za juu litatimia hivi karibuni si mbali kutoka sasa.

Zawadi gani nzuri umewahi kupokea? Aha, se, swali nzuri sana, mada nzuri sana, kwa so mimi ni mpenzi wa zawadi. Zawadi nzuri ambayo mimi nimewahi kupokea kwa kweli, nimewai kupokea gari. Gari bwana aina ya harrier ya Anaconda. Bwana nilimfanyia jamaa moja kazi yake uko maeneo ya mbweni. Akaniambia mependezwa na ile kazi niliofanya na za ubora ambao nilizalisha kutokana kwa garama ndogo ambao yeye mwenyewe hakutarajia. Lakini ndio hivyo akanizawadia.

Unafanya nini wakati wa msongo wa kazi? Kwa kweli mimi wakati wa msongo wa kazi na najaribu kufanya mambo tofauti ikiwa kwanza kusimama hizo kazi ninazo zifanya. Kwa sababu zinaniumiza zanipa mawazo kuona simama. Hicho ndio kitu kikubwa ninachokifanya. Lakini badaye ninabadilisha kabisa madhari na kuenda katika mazingira tofauti. Alafu ninaanza kushirikisha wadawu ambao wanauzoefu. Na changamoto ambazo ninapitia ili kuweza kuzima uo msongo wa mawazo na kunipa utulivu wa akili.

Unashugulikia wateja vipi? Kwa kweli, wateja nawashugulikia katika ubola wali hali ya juu sana kwa sababu wao kwangu, ni wafalme. Na wawo ndio wanaonipa mimi kipato wanaonifungulia milango ya fedha. Wanaofanya fedha zimiminike katika mifuko yangu kwa maana hiyo, wateja mimi nawafanya kama vile kipaumbele. Nina wahakikishia huduma iliyobola kwa gharama nafuu.

Ni ambie hadithi kuhusu mji wako wa kuzaliwa. Unaweza kueleza mahali ulipozaliwa au ukakuwa. Mji kwanza niliozaliwa mimi unaitwa Arusha. Kule ni mji wenye baridi baridi. Kuna wamasai wengi sana. Uwo ndo mji niliozaliwa na nika kuwa huko kaskazini mwa Tanzania. Labda unaweza kushiriki vitu vya kuvutia uko. Ndio unaweza kushiriki vitu vya kuvutia huko kwa mfano kuna mlima meru kuna mbuga ya arusha kuna ni karibu kuenda tarangire hali ya hewa ni mzuri. Je unakumbuka mambo mazuri ya utotoni. Nakumbuka mambo mazuri ya utotoni mengi tu. Michezo na marafiki, michezo na wajamaa michezo na wajomba. Nakumbuka sana. Nini kinacho kufanya mji wako kuwa maluum. Hali ya hewa ya mji ule ni nzuri sana. Unaitaji kuludi wakati pale wakati gani. Na itaji kuludi pale siku nikiwa milionea ni nikiwa na pesa nyingi sana kwa sababu punawatu na biline onyeshe kwa mba ni meondoka kwa Dr. Futa Maisha. Na ni metaji rika.

Je, wewe ni mtu wa ku amka mapema au usiku? Swali zuri sana na limenivutia. Mimi ni mtu wa ku amka mapema. Sio usiku sana. Katika majira ya saa kumi na moja na nusu alfajiri. Apo ndio mida ambayo huwa napenda ku amka kuelekea saa kumi na mbili ambapo ni watu wachache sana huwa wako macho kwa wakati huwo. Mida hiyo mimi napenda sana sana sana kuamka. Na kuanza maombi na kujianda na kwa ajili ya safari ya kuenda kazini. Lakini pia wanasema kuamuka mapema. Kuna faida ki afya. Kuna faida katika maswala ya ki afya. Na akili ina kuwa ime changamka wakati wote. Kwa ni vizuri hata mimi ningeshauli kuona kila mtu anapenda kuamka mapema. Na unawai kufanya mambo yako. Panapo kufika hata saa nne asubui. Unakuwa umesha tekeleza mambo makubwa mengi sana. Na unakuwa umetimiza marengo yako.

Unakula nini mara nyingi asubuhi? Mara nyingi mimi asubuhi bwana upendelea kupiga juisi ama sharubati au kwaju wa baridi sana pamoja na nyama ya kitimoto ambayo imekaangwa vizuri ikawekwa viungo vikolombwezo vizito vizito. Hivyo ndo napenda.

Ungependa kutembelea mji gani duniani? Duniani kuna majiji mengi, kuna mji mingi, lakini mji ambao mimi ningependa kutembelea ni mji wa Rio de Janeiro ambao uko nchini Brazil. Huu ni mji ambao unanivutia sana na ni mji ambao mimi binafsi ningependa kutembelea.

Je, unapenda kulima bustani. Ndiyo, napenda kulima bustani. Bustani hasahasa ndogo ndogo za mboga mboga hizi za nyumbani. Hizo ndizo bustani ambazo mimi napenda kulima. Narima mboga kama mchicha, spinachi na kadharika hua napenda sana kulima hizo bustani. Ili niweze kupata chakula cha nyumbani na kueza kutumia viarama ndogo kuaanda chakula. Nisiweze kutafuta mboga za majani za kununua. Wakati ninaweza kutengeneza mwenyewe mboga za majani katika ua wangu wa nyumba. Nikalima kwa hiyo napenda sana kulima bustani na ninaimwagilia. Nawekelezea mbolea, ninaitunza, inastawi na inapendeza. Mimi ni mkulima mzuri sana wa bustani. Naamini katika kilimo cha bustani na ni kilimo kizuri sana.

Je unapigia kura, ndiyo, mimi kama mwananchi ambaye nina vigezo na nimetimiza umri wa miaka kumi na nane aa hua napenda kutimiza haki yangu ya kikatiba, kuenda kupiga kura na kuchagua viongozi wa kijamii ambao watakuwa wamepewa hatamu. Viongozi wa kisiasa ambao watakuwa wamepewa wamekasimishwa mamlaka ya nchi ilikuweza kutuongoza. Hivyo mimi napenda kupigia kura kwa sababu ni jambo la kikatiba na la msingi kabisa na ninapiga mara kwa mara aa tangu nizaliwe nimeshapiga zaidi ya mara mbili aa na mwaka elfu mbili na thelathini tena. Nitakwenda kuchagua tena kiongozi wa taifa langu hivyo sita sita kupiga kura na ba na kabla ya elfu mbili na thelathini, elfu mbili na ishirini na tisa tutakuwa na uchaguzi kwa ajili ya viongozi wa serikali za mitaa. Nitakwenda kupiga kura sitaacha kupiga kura na siku zote kura yangu inakwenda kuleta mabadiliko kwenye maisha yangu.

Ushauri gani ningependa kumpa mtu mwingine? Ningependa kumuambia mtu, ushauri, usemao, usipitwe na muda. Kwani gharama yake ni kubwa sana. Nikiwa namaanisha. Kama wakati huu ni wakati wa wewe kusoma. Soma ni wakati wa kufanya kazi. Fanya kwa sababu muda ukikupita. Kuja kusoma inje ya muda ni gharama na muda haurudi nyuma. Wakati wa kufanya kazi ukikupita, ile fedha, ule ujuzi, ile thamani, utaikosa. Ni gharama baadaye utaingia ambayo utashindwa we mwenyewe kuenda kuilipa ile gharama. Maana yake utajikuta upo kwenye maumivu makubwa sana. Hivyo mimi napenda kuwasa wote, tuende na muda, tusikubali muda utupite. Huo ndio ushauri wangu mkuu.